Kwanza kabisa mtu huwa na hofu au wasiwasi. Haswa anapoona hadhira mwake pale mbele na alikuwa amekosa kujiandaa kwa uwasilisho huo wa wa vitu kadhaa kadhaa anavofaa kuwaambia hadhira wake. Pili mtu hukuwa na msisimko. Hili ni furaha inayotokezea baada ya kuwa na siku mema kwenye hadhira yako au baada ya kuwasilisha vizuri pale mbele ya hadhira yako. Tatu mtu kuwa na mkazo. Haswa anapokuwa pale mbele kwenye hadhira yake na kusahau wasilisho wake mda anapoongea au anavofanya uwasilishaji wake nne. Mtu hukuwa wa kujivunia haswa baada ya kufaulu kwenye wasilisho wake na hufuraisha hadhira yake pale mbele. Tano mtu hukua na aibu haswa anapoteleza kwenye wasilisho wake na hadhira wake kutofurahia.

Langu la kupendezwa ni kuwa ninapo jumuika na familia yangu. Haswa pale krismasi ambalo ni moja wapo ya sherehe wakristo hushiriki Desember tarehe ishirini na tano kila mwaka. Na wengi wetu hujumuika na familia zetu kwa ajili ya furaha ushirikiano na kuangaza yale makaribu haswa unapokaa mjini moja kwa moja mtu hurudi nyumbani ili kuwa na baraka la wazazi kuwa na wazazi kwenye magumzo za hali za maisha. Na pia kupata mashauri tofauti tofauti kutoka kwenye familia zetu kule nyumbani.

Kwanza mimi hukaa chini na kufikiria kwenye haraka ili kupata suluisho la tatizo hilo ambalo linasumbua au ambalo liko kazini hili kuimaliza kwenye muda mwafaka. Pili mimi uweka kipa umbele ili kujadili maswala mazito pale kwanza ili kuzimaliza na kuniwezesha kufanya kazi zingine baadae. Tatu, mimi uweka muda au hutenga muda mwafaka kwa ajili ya kazi yale muhimu au kazi yale mzito ili kuzimaliza kwanza kabla ya kumaliza yale ndogo ndogo au yale yasiyo kuwa na usumbufu mwingi. Nne mimi uwe utafuta au kuweka ushirikiano na wengine pale kazini ili kupata usaidisi ya kumaliza haya kazi kwenye waraka au kumaliza haya kazi kwenye ubunifu mwafaka. Kwa hivyo.